Aa kuimba, mimi si mpenzi wa kuimba sana. Labda tu kwabudu kanisani, ndiko ninako imba sana. Nikiwa kanisani, ndio nina penda kwabudu, ninapenda kuimba uko. Lakini kwa maisha ya kikawaida, labda kusikiza nyimbo lakini si kuimba sana.